Wazo zuri kwa siku ya leo ni kuchukua muda wa kutafakari na kupanga malengo yangu ya siku. Hii ina nisaidia sana kuwa na mpangilio na tija na pia nafanya mazoezi madogo ili kuongeza nguvu na umakini. Nakula chakula chenye lishe bora sababu kitanipa nishati na kukumbuka kushirikiana na watu wazuri ambao wananiunga mkono. Na hii itafanya siku yangu iwe yenye mafanikio na furaha.

Huwa ninasasisha bidhaa zangu kila mara inapoitajika. Kwa kawaida, inafanyika marakadhaa kwa mwaka kulingana hata na maitaji. Sababu hii nasaidia kuhakikisha bidhaa zinaendana na matarajio ile ambayo wateja wanataka. Ninapitia maoni na mrejesho kutoka kwa wateja kabla ya sasisho. Ninaangalia pia maendeleo ya soko na maendeleo ya teknolojia mpya. Na mara nyingine sasisho ni ndogo kama kuongeza vipengele vipya au kuboresha muundo. Na hii inafanya bidhaa zangu kubaki zenye ushindani na kuvutia.

Kama kuna hekima ambayo nimejifunza maishani mwangu ni kwamba uvumilivu ni ufunguo wa mafanikio. Kila changamoto uwa inakuja na somo la kujifunza na si viema kuchukulia matatizo kama mwisho wa dunia. Pia nimejifunza kuwa kuheshimu wengine kunaleta amani na uhusiano mzuri. Kujua kuthamini muda ni muhimu kwa kuwa muda haurudiwi. Pia unajua saa zingina ni hekima kuelewa kuwa kutokukamilika ni sehemu ya maisha. Hivyo, kujifunza kila siku kunaleta ukuaji. Ni muhimu pia kushirikiana na wengine badala ya kutegemea nguvu zako peke yako. Na hekima hii imenisaidia kuishi kwa utulivu na kuamua kwa busara. Mwishowe, nimejifunza kuwa shukrani ndogo ndogo, pia zinaunda furaha kubwa.

Mazoezi katika ratiba yangu huwa nafanya masaa ya asubuhi sababu asubuhi ni vizuri unapoamka unafanya mazoezi madogo madogo. Inakusaidia katika hali zako unapojipanga ama kujiandaa kufanya shughuli za kila siku unapoanza na zoezi kidogo kisha unapata kuoga kufanya akili iweze kuwa safi kisha unaendelea na shughuli zako za kila siku.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya buluu napenda kwa sababu huwa inanifanya nijisikie tulivu na mtulivu. Rangi hii ina nikumbusha anga safi na maji ya bahari na vitu vichacha nyumbani venye rangi hiyo kama kitanda na baadhi ya mapambo ya katika sebule. Kuwa na rangi hii inanifanya ninisikie na amani na furahi kidogo kila siku. Mara nyingi ni nayona kwenye nguo mapambo ya chumba na wakati wa kutazama anga au maji kwa jumla. Rangi na nipa utulivu na furaha puto mpuito.

Napenda wanyama wakufugwa, wanyama ambao hawana hatari yoyote kwenda kwa maisha ya binadamu, kama vile mbwa, kama vile paka, kama vile sungura, kama vile wanyama ni wengi sana ambao wanaweza kufugwa, ambao hawana hatari yoyote kuenda kwa maisha ya binadamu, hao ndio wanyama ambao napenda.

Naam napenda kuvaa kofia hasa wakati wa jua ama kiangazi. Sababu wakati wa jua ama kiangazi unapata ya kwamba. Jua linachomoza na kunakuwa na joto jingi sana. Kwa hivo unapovalia kofia inakusaidia sana kupunguza miale hiyo ya jua kukufikia kwenye jicho lako ama macho na kukusaidia sana kuweza kuona mbele. Mposo isiweze kuwa na shida matatizo la kukuwa na headaches kwa lugha ya kimombo ama kichwa kukuuma na changamoto zinginezo.

Mnyama ambaye na mfuga ni mbwa aina ya German Shefferd. Ana onekana mkubwa lakini mtulivu, anatabia mzuri, ana mienendo mizuri, ni mnyama ambaye unaweza tembea na yeye mahali popote unajihisi, unamuweka kamba kwenye shingo na kumtembesha na zaidi ya yote anapeana usalama ama ulinzi mwema katika boma yako.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni pilau. Pilau ni wali ambao unapikwa ukiwa na nyama ndani. Chakula hiki nimekipenda tangu ututoni mwangu. Miaka hiyo yote ambayo nimekuzwa, nimelelewa. Ni chakula kizuri sana. Kwanza unapo kipata na supu. Inakuwa mzuri sana kwenye mwili.

Napendalea chai zaidi kuliko kahawa sababu chai hunipa hisia ya utulivu na ni rahisi kuandaa. Mara nyingi ni kiamuka subui au jioni, nyingine ni kiwa nikipomzika au kusoma. Chai unikumbusha kumbukumbu nzuri za familia, marafiki, nilipokuwa nikikunya pamoja na wanonjua bada ya kunyua na jisikia nikiuwa mtulivu.

Naamu, napenda kuoga kwenye majimoto sababu majimoto unisaidia kupumzika na kuondoa uchovu wa siku baada ya siku nyingine. Pia majimoto unifanya nijisikie mtulivu na mwenye nguvu mpya. Wakati wa baridi, kuoga kwa majimoto unipafaraja zaidi na ni njia nzuri ya kujitunza na kujisikia vizuri.

Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa hatua thabiti, kwanza mimi huchambua mahitaji na lengo la mradi ni ipi. Pasa niweze kuelewa kile kinachotakiwa kufanikishwa. Pili, mimi huandaa mpango wangu wa kazi, nikigawa majukumu mbali mbali na muda kwa siku kwa kila sehemu. Mimi pia hukusanya rasilimali na zana zinazohitajika, ndiposa mradi uweze kuendeshwa kwa ufanisi. Na ninapoanza mradi kwa maandalizi makini, mpango na ushirikiano wa timu.

Napenda kusafiri na GPS sababu ninapotumia GPS inakuanga na mwelekezo mzuri na huwezi potea kwa urahisi sababu unapoweka GPS kutoka sehemu moja hadi nyingine utakapo fika hapo itakuonyesha kwa kweli umefika hapo. Kutumia ramani upande mwingine ni rahisi sana kupotea sababu hautajua ni wapi umefikia. Kwa hivo GPS ni mzuri sana kwa kusafiri.

Naaam, napiga kura sababu kama mwananchi wa Kenya ni jukumu lako. Kama umepita miaka kumi na minane ni jukumu lako kuanda kuchukua kura na kuweza kuchagua viongozi. Nijambo mzuri maana wewe ndie ambae una uhuru na uwezo wa kuchagua yule mbae unaona anaweza kua kiongozi bora katika jamii ama katika nchi na taifa kwa ujumla.